Ninatumia muda mwingi sana mtandaoni kwa sababu kazi zangu nyingi zinatumia mtandao na kama unavojua dunia ya sasa teknolojia imekua sana. Hivo ni lazima nitumie mitandao ya kijamii ili kazi zangu ziweze kwenda vizuri. Lakini pia kazi zangu zote za ofisini pamoja na nyumbani ninatumia mtandao ya kijamii.

Mwezi wa mwaka ambao ninaupenda sana ni mwezi wa kuminambili. Maana ni mwezi ambao ninakuwa ninafunga ratiba zangu zote za mwaka. Kila mwaka nilazima nifunge ratiba zangu za mwaka mwezi wa kuminambili. Ambapo ninakuwa ninajiandaa na mwaka mpya.

Ndiyo, ninaweka picha zangu mtandaoni. Ninaweka picha zangu kwenye mtandao ya kijamii. Kama vile, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Pinterest. Kote huko ninaweka picha zangu. Kwa sababu, ninajua kuna usalama. Usalama ni mwingi sana.

Ndiyo, ninatumia mfumo wa usalama wa vidole. Huu mfumo ninautumia kwenye mambo mengi. Ninatumia pale ambapo ninasafili, lakini pia ninatumia muda ambao ninasajili line yangu ya simu. Hivo basi ni mfumo mzuri sana kwa ajili ya usalama.

Wakati wa baridi kali, ninapenda kuvaa koti, lakini pia muda mwingine ninapenda kuvaa jaket. Siku zingine ninapenda kuoga maji ya moto. Ili niweze kupata ule ujoto. Sababu, mimi sipendelei sana baridi. Ninapendelea baridi kiasi pamoja na joto kiasi.

Ndiyo, ninagawa taka zangu. Ninagawa taka ambazo zinamaji maji, lakini pia ninagawa taka ambazo nikavu. Ili, iwe rahisi kwa mtu anayekuja kuzibeba hizo taka. Muda mwingine, zinakuwa pamoja, lakini zinakuwa pamoja kwa umakini sana.

Mchezaji wampira wa migu ndiye ambaye ninampenda na ninamkubali sana. Mchezaji wampira wa migu anaitwa mesi. Ninampenda sana. Ninampenda tokea alipo kuwepo kwenye timu ya baserona. Lakini sasa ameamia kwenye timu ya miami nchini marekani. Lakini bado ninamfatilia na bado ninampenda sana.

Ndiyo, ninapenda kucheza mchezo wa bao, lakini pia ninapenda kuuangalia. Ninapo uangalia ninahamasika zaidi, lakini pia ninaongeza ujuzi. Muda mwingine ninaingia na kucheza, ninashinda. Watu wengine wanafrai sana. Mchezo wa bao ni mzuri mno.

Ndiyo ninapenda kuendesha baisikeli. Ninaendesha baiskeli kwa ajili ya mazoezi. Ninaendesha umbali mrefu, kilomita kumi ama ishirini. Mwendo wa taratibu na mwendo wa haraka. Baiskeli ni nzuri kwa ajili ya mazoezi.

Katika kazi yangu malengo yangu makubwa ni kuja kumiliki kampuni yangu ambayo itakua na viwanda vidogo vidogo. Ndani ya hivo viwanda vidogo-vidogo ni taajiri watu wengi ambao watakuwa wanajipatia kipato chao wenyewe na kukithi maitaji ya kwao pamoja na ya familia zao. Hayo ndiyo malengo yangu makuu.

Mkate ambao ninaupenda ni mkate wa mchele. Ambao unaitwa mkate wa kumimina. Ni mkate mzuri sana, una nguvu. Lakini pia ukiutumia unasaidia kwenye mambo mengi ya afya, ikiwemo kwenye mzunguko wa damu, lakini pia ina uwezo mkubwa wakuongeza ufikiri.

Ninalinda faraga yangu mtandaoni kwa kueka nyuila. Nyuila ambazo ni ngumu. Hakuna mtu wa aina yoyote anaweza kujua hizo nyuila. Ninaweka nyuila kwenye kila mtandao wakijamii. Nyuila tofauti tofauti. Siweki nyuila zinazo fanana kwa sababu ninajua kueka nyuila zinazo fanana ni hatari sana.

Ninapiga picha maranyingi sana kwa siku. Ninapiga picha asubui, mchana na jioni. Kwa sababu ninatumia simu yangu ya mkononi. Mimi ninapenda sana picha. Muda mwingi ninatumia kwenye kupiga picha. Lakini pia ninapiga picha kwa kutumia kamera yangu nilio inunua miaka mingi ilio pita. Mimi ninakipaji chakupiga picha.

Ndiyo, ninavaa saa na ninapenda kuvaa saa. Ninavaa saa aina ya Rorex ambayo ni ya The Hub. Lakini pia ninapenda sana saa ya Gold. Muda mwingine nina kwenda dukani kununua. Lakini muda mwingine ninaretewa zawadi na marafiki zangu. Kwa sababu, wote wanajua mimi ninapenda kuvaa saa.

Nina wakaribisha wafanya kazi wapia kwa kuwapa muongozo mzuri wakazi, lakini pia kwa kuwapa wosia juu ya kazi wanayoenda kufanya. Mimi ninaupendo sana. Ndiyo mana waminichagua kuwa kiongozi kazini. Hivo, ninawaongoza vizuri wafanya kazi weza angu.

Ujuzi ambao ningependa kushiriki ili niweze kuupata, ni ujuzi wakuendesha magari ya mashindano. Ninapenda sana kuona watu wanavo shindana na magari. Ninatamani siku moja na mimi niwe mmoja wao. Niweze kuwa mshindi katika hayo mashindano ya magari. Ili niweze kuonesha kwamba kipaji changu kipo wapi.

Ndiyo, ninapenda hadithi za ajabu, hasa hasa zile hadithi za kutisha. Ninapenda msimuliaji anaisimulia hiyo hadithi, nai aogope kuisimulia jinsi inavotisha. Ninapenda hadithi za majabu ya kari, lakini pia ninapenda hadithi za majabu ya zamani sana.

Ndio, ninapenda kula popcorn. Ninapenda kula popcorn muda ambao nipo kwenye movie. Ninavyo angalia sinema, ni lazima niangalie na pia ni lazima nile popcorn. Muda mwingine, ninatengeneza popcorn nyumbani kwangu. Tunakula mimi na familia yangu. Watoto wangu wana furahi sana pale ambapo tunakula popcorn.

Ndiyo ninapenda kuvaa kofia. Ninapenda kuvaa kofia wakati wajua kali, ili kujikinga na jua. Muda mungine, ninapenda kuvaa kofia kwa ajili ya fashion, ili nionekane naadifu. Kofia ni nzuri. Kofia ninazo zipenda ni zile aina ya kapelo.

Chakula cha kigeni ambacho nimewai kujaribu ni chakula cha kihindi. Chenye pilipili nyingi sana. Lakini chakula kingine ambacho nimewai kujaribu ni chakula cha kichina. Nilivoenda China nilikula chura pamoja na nyoka. Ni vitu ambavyo mimi sikutegemea hata siku moja kwamba nitakuja kuvila.

Mahali pa kiistoria ambapo ningependa kutembelea ni Brazili kwenye msitu wa Amazon. Nimeskia habari zake. Ni habari kubwa. Habari za kutisha sana. Nimeskia kwamba ndani ya msitu kuna majoka makubwa. Kuna miti mirefu. Kuna samaki wakubwa. Hivo nimevutiwa sana. Natamani siku moja nitembelee huko.

Kampuni ya teknolojia ninayo iamini ni kampuni ya AI, Artificial Intelligence. Ni kampuni ambayo imekuja kuchukua wakati sasa. Ambapo, watu wengi wanapenda pia kuitumia. Mimi pia ninapenda kutumia kampuni ya Artificial Intelligence. Kwa sababu, inanirahisishia baadhi ya kazi zangu.

Ndiyo, ninatumia video kwa mawasiliano. Hasa hasa pale ambapo ninawasiliana na mtu wa nje. Nilazima niwasiliane nae kwa kutumia video. Muda mwingine, nikiwa na mkutano na wafanya kazi wezangu. Nilazima nitumie video. Kwa sababu, tunatumia mtandao wakijamii unawitwa Google Meeting. Huo unawusisha sana maswara ya video.

Katika simu, ninapenda mifumo yote. Ninapenda mfumo wa kupiga simu, lakini pia ninapenda mfumo wa kutuma jumbe fupi za maandishi. Muda mwngine, ninapenda sana mifumo ya mitandao ya kijamii. Kwa sababu, inatuunganisha watu pamoja. Inaleta marafiki, muda mwingine, inatumika katika biashara zangu.

Kuhusu shughuli zangu za kila siku. Asubuhi, nikiamka mapema, nina kwenda kufanya mazoezi. Baada ya kutoka mazoezini, ninarudi nyumbani kwa ajili ya kupata kahawa. Nina kunywa kahawa pamoja na sausage. Nina oga vizuri, nina panga nguo zangu vizuri, nina kuelekea kazini.

Ndiyo, ninawafahamu majirani zangu wote. Ninawafahamu kwa sura, ninawafahamu kwa majina, ninawafahamu kwa tabia zao. Kwa sababu mimi ninapenda sana majirani. Ni marafiki zangu. Muda mwingi tunashirikiana kwenye mambo tofauti tofauti. Ikiwemo kwenye mambo ya kijamii. Kama kuna sheree ama kuna tatizo limetokea nilazima tushirikiane.

Timu ya mpira wa miguu ninayoipenda ni timu ya Barcelona. Ni timu nzuri sana. Ninapenda jinsi wanavocheza kwa ushirikiano. Lakini pia ninapenda ushindani wao. Wanacheza mpira mzuri, muda mwingine wanashinda vizuri sana. Hivo ninaipenda sana timu ya Barcelona. Na mchezaji ambaye ninampenda sana mpaka sasa ni Yamal Amel.

Ndio, ninapenda kutembea kwa miguu. Ninapenda kutembea kwa miguu kama mazoezi. Lakini muda mwingine ninapenda kutembea kwa miguu kwa ajili ya kuweka afya yangu vizuri. Ninatembea kwa miguu umbali mrefu. Asubuhi, lakini pia jioni ninatembea kwa miguu umbali mrefu.

Kazi ni nayo ithamini sana ni hile ambayo inanipatia kipato kizuli. Kipato kizuli kwa jili ya kukithi, maitaji yangu. Yawe ni maitaji ya nyumbani ama ni maitaji yangu ya kimaisha. Lakini pia, kazi ni nayo ithamini ni hile ambayo inaniunganisha mimi pamoja na wafanya kazi wezangu. Tunafanya kazi kwa umoja na kwa upendo. Hiyo ndio kazi ambayo mimi ninaipenda sana.

Mafunzo ya kazi ya liyo nisaidia mpaka sasa ni mafunzo ya kutembea kwa miguu ambapo nikitoka kazini lazima nitembee kwa miguu. Lakini pia mafunzo ambayo ya menisaidia sana ni yale ambayo ni ya kufanya kazi kwa bidii. Kila siku tunasisitiza tufanye kazi kwa bidii.

Ninapenda kusoma vitabu vya hadithi, lakini pia ninapendelea sana kusoma vitabu vya kuongeza maarifa. Vitabu ambavyo vinaniongezea ujuzi, kwa mfano vitabu ambavyo vimeandikwa vya rich daddy and poor daddy. Ni kitabu ambacho kimeniongezea maarifa ya kazi, lakini pia maarifa ya kimaisha.

Mimi ninapenda wote wawili. Ninampenda paka lakini pia ninampenda mbwa. Wote wanyama hawa wanapenda kujitunza lakini pia ni wanyama wazuri sana kukaa na binadamu. Mbwa ninapenda kwa sababu ya ulinzi. Ana nisaidia kulinda nyumba yangu dhidi ya wezi. Lakini pia panya ninapenda kwa sababu ya urinzi. Ananisaidia kulinda nyumba yangu dhidi ya wadudu wabaya.

Ndiyo, ninapenda kuimba. Ninapenda kuimba Pop, lakini pia ninapenda kuimba nyimbo za taratibu. Ninapenda kuimba pia nyimbo za injiri, ili kuweza kuitangaza injiri. Mimi ninaimba asubuhi ninavo elekea kazini lakini pia ninaimba jioni.

Mimi ninapenda kutembelea sehemu za vivutio. Kama hivile kwenye mbuga za wanyama yani kwenye misitu mikubwa ambayo ni ya kihistoria. Lakini pia ninapendelea sana kutembelea puani ya bahari.

Mafanikio niliyoyapata kazini ni pale ambapo nimejuana na watu wengi sana. Nimejuana na wafanyakazi wenzangu wengi lakini pia nimejuana na bahadhi ya wateja wengi ambao ninafanya nao kazi vizuri kama vile ni ndugu zangu. Hayo ndio mafanikio mazuri.

Ninapenda kuenda sinema mara mbili tu kwa mwezi. Pale ambapo ninakuwa nipo siku ya weekend. Ninapenda kuenda na familia yangu. Ninakuenda na watoto wangu wote. Tunakula popcorn kwa pamoja. Tunakaa kiti kimoja. Lakini pia tunaangalia filamu kwa pamoja.

Ninafanya mazowezi asubui lakini pia ninafanya mazowezi jioni. Mazoezi ninayofanya asubuhi ni ya kutembea umbali mrefu, mazoezi ya yoga lakini pia mazoezi ya kuruka kamba. Jioni ninafanya mazoezi ya kukimbia umbali mrefu. Muda mwingine ninatumia baisikeli yangu kutembea umbali mrefu.

Ninapo anza kazi ninatafakari kwanza. Lakini pia ninaangalia zile kazi ngumu kwanza. Ndizo ninazo anza nazo. Bada ya hapo ninaanza kufanya kazi nyepesi. Ndizo ambazo ninamaliza nazo. Lakini pia vyote hivi ninavifanya kwa aji kufata ratiba ambayo nimeipanga ratiba ya siku.

Ndiyo, ninapenda mziki wajaji. Ninapenda mziki ambao una mafundisho ya asili. Mziki wa zamani. Mziki ambao babu zetu na bibi zetu walikuwa wakiucheza. Ndio ninaoupenda aasa hivi kijijini chetu wanaucheza pia mziki wa jadi.

Kuhusu kumbu kumbu ya utotoni. Ninakumbuka sana tulivokuwa tukiogelea mtoni. Lakini pia tulivokuwa tukicheza mpira wa makaratasi. Mimi na marafiki zangu. Ninakumbuka sana. Muda mungine tulikuwa tukikimbizana mstuni. Hadi kwenye milima mirefu. Mimi ninakumbuka sana.

Kumbukumbu ya kutisha ambayo ninaikumbuka mpaka reo. Ni siku moja tulivokuwa msituni. Tulikutana na joka kubwa sana. Joka refu sana. Tulikimbia wote mpaka nyumbani. Lakini siku nyingine ambayo sitaweza kuisahau ni pare ambapo tulikuwa tukiogerea mtoni na kumuona mamba.

Hili kuweza kulinda mazingira. Ninaakikisha ninapanda miti na kuimuagilia vizuri. Nyumbani kwangu nimepanda miti mingi sana. Miti kwa ajili ya kulinda mazingira. Lakini pia ninakikisha ninasafisha mazingira yangu vizuri. Kila siku asubui.

Ninachaji kifaa changu mara nyingi sana kwa siku kwa sababu ni kifaa ambacho kinatumika sana kila siku. Na kinaitaji muda mwingi kiwe nachaji. Hivo ninakichaji mara tatu, mara nne, hadi mara tano kwa siku. Inategemea kinafanya kazi gani siku hiyo.

Ningependa kutembelea mji wa New York City, Marekani. Nimeambiwa ni mji mzuri sana, ni mji wa kivutio sana. Watu wengi wanapenda kwenda huko, ni mji ambao watu wake ni wakarimu sana. Hivo ninatamani siku moja nifike New York City, ili niweze kutimiza ndoto ya.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi, ni uzoefu wakua mvumilivu kwenye kazi. Kila kazi inaitaji uvumilivu. Hasa hasa kazi ambayo ni ya kuajiriwa. Inatakiwa umvumilie bosi katika madhaifu yake. Lakini pia inatakiwa uwavumilie wafanyakazi wezako katika madhaifu yao. Na wao pia wakuvumilie wewe.

Ilikuweza kukamilisha kazi kwa wakati. Ninaakikisha ninafuata ratiba yangu. Bira kujiurumia. Ratiba yangu ni ngumu lakini inanipasa niifate. Hivo hivo. Ilikuweza kumaliza kazi kwa wakati muafaka. Muda mungine ilikuweza kumaliza kazi kwa wakati inatakiwa ni washirikishe wafanya kazi wezangu kwa ajili ya msaada.

Ndiyo, ninapenda kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu mimi ninapenda siasa. Muda mwingine ninapenda kuenda kwenye mikutano ya siasa. Ili niweze kuskiliza kila sera ya mtu wa siasa. Kwa sababu pia ninapenda kuchagua kiongozi ambaye ni bora. Ambaye atatusaidia kwenye jamii yetu.

Mimi ninapendelea vyote viwili. Ninapenda tisheti lakini pia ninapenda shati. Muda mwingi ninavaa tsheti. Lakini nikiwa kazini ninapendelea kuvaa shati. Shati la blue, tie pamoja na suruari ya kitambaa. Ili niweze kuonekana nadhifu kazini kwangu. Ni lazima nivae shati pamoja na suruari ya kitambaa.

Mimi ninapenda upepo, spendi AC. Kwa sababu AC inamadhara kwenye afya. Inaweza kuharibu kifuwa changu. Ndiyo mana ninapendelea upepo. Upepo hauna madhara. Hauna madhara kwenye afya yangu. Hauna madhara kwenye maswara yangu ya kawaida. Hivo nilazima nipende upepo.

Ninapenda kutumia muda na familia yangu siku za wikendi kwa kuandaa chakula kizuri tunakula pamoja. Lakini muda mwingine ninapenda kuandaa baadhi ya kalamu kama vile kuchinja mbuzi ama kuchinja kuku. Ili tuweze kujumuika kwa pamoja. Mimi na familia yangu.

Ninapenda kula hotelini nje na nyumbani kwa sababu chakula kinachopikwa hoteli ni kitamu kama vile chakula cha nyumbani. Lakini pia mazingira wanayoandalia chakula ni mazuri. Hivo ninapenda kula chakula hotelini nje na nyumbani kwangu.

Ninaboresha michakato ya kazi kwa kufanya kazi na watu wenye ujuzi. Watu ambao wanafanya kazi kwa umoja, wenye upendo na wanajua nini ambacho wanakifanya. Lakini pia ninaboresha kazi kwa kuongeza ujuzi mbali mbali kwa watu ambao wana ujuzi mbali mbali juu ya kazi ambayo ninaifanya.

Ninapendelea kusoma magazeti nyakati za asubui lakini pia wakati wa jioni ninapendelea kusoma habari kwenye mitandao ya kijami. Ninasoma habari kwenye mitandao ya kijamii kama vile kwenye mitandao wa Facebook, Instagram, BBC Swahili na mitandao mengine mingi. Yote inaandika habari nzuri. Habari ambazo ni za ukweli.

Kuhusu njia ninayotumia kupumzika. Muda mwingine ninapendelea kuenda bichi kwa ajili ya kufanya meditation. Muda mwingine ninapendelea kuenda mbugani kwa ajili ya kuangalia baadhi ya wanyama wa pori. Kama vile twiga, pamoja na swara. Lakini pia ninapendelea kukaa nyumbani na watoto wangu.

Ninapukea maoni kutoka kwa watu wengine chanya. Ninapokea maoni ambayo yanaweza kuongeza tija kwenye kazi zangu. Lakini pia yanaweza kutuongezea ujuzi kwenye kazi tunayoifanya. Vile vile ninapokea maoni kwa upendo na unye nyekevu.